Wikendi ni siku ambazo mtu anajipata kwamba haendi kazini na ni siku za jumamosi na jumapili siku ya jumamosi mimi hujipata wakati wote niko kanisani kutoka asubuhi saa moja hadi jioni saa kumi na nusu siku ya jumamosi ni siku ambayo mimi ninapenda sana kwa sababu ni siku yangu ya kuabudu na mimi na familia yangu tunaeza kupata ushirikiano wangu na Mungu wetu na siku ya jumapili ndiyo siku ambayo ninapenda sana sana kuwa na familia yangu katika hali za mazungumzo, hali za kutoka nje, hali za kupeleka watoto wakafurahie na pia tunaeza enda kutembelea marafiki wetu, wazazi wetu na pia siku ambazo, pia ambazo sitembelei hao na jipata kwamba ninafanya usafi katika nyumba yangu. Wikendi pia ninaeza jipata mahali nimetoka, tunakunywa kahawa na watoto wangu, tunatazama hali ya anga, tunatutembea kujua nyanja mbalimbali za ulimwengu. Pia tunapokuwa hapo tunajipata kwamba tunaweza kuzungumza na watoto wetu mwale yale ambayo tunayapanga kwa muda yale ambayo tunataku yaafikisha hili yaweza kufikia Tunaeza pia kuwapa matumaini ya kwamba watapata kile ambacho wanakipata Watoto wanaeza kufurahia na baada ya siku tunarudi jioni wakiwa wamefurahia Naam kuna mambo ya kawaida ambayo inajipata yakijurudia kwa muda kila wakati inapofika jumamosi Kwa mfano ya kawaida ya moja nikwamba nitakuwa kanisani siku ya jumamosi na pia ya pili nikwamba nitafanya usafi kwa nyumba yangu jumapili na pia nitaweza kufanya watuto wangu waweze kufurahia hiyo siku na ninasikia vizuri sana siku ya wakati wa wikendi na wale mwani najisikia pamoja sana sana nao ni familia yangu. Mwani watoto wangu na mume wangu, ninafurahia ninapokuwa pamoja na wao kwa sababu hao tunajipata kwamba sisi wote, Tuna nia moja ya maisha, tunataka kuwa na ule mwanzo moja pamoja na pia matumainio ya muda unaokuja, tutakuwa sisi wote na matamanio yanayofanana Wakati mwingine unajipata unaitaji kupumzika Lakini unapata kwamba hauna muda mzuri wa kupumzika Kwa sababu wiki nzima umekua kazini zako, umekua katika harakati za maisha Lakini inapofika wikendi pia unajipata kwamba haupumziki Unapata mambo mengi ya nakusonga hawuezi kaa ukatulia Ukajibu mawazo yako ya kaweza kwamba kuwa yamepumzika Kwa sababu hali hile inaka ikijirudia watoto lazima wa shugulikiwe Lazima usafi ufanywe Ikiwa ni muda wa kua budu, lazima twende kanisani Lazima tuende tukamwabudu Mungu na unajipata kwamba wikendi imeisha kama we mwenyewe haujaweza kupumzika wala kupumzisha akili zako kwa sababu mambo ya mekuwa mengi mno Pia mambo ambayo mengine ya kawaida ninapo jipata nikifanya ni kwamba nitapata kwamba nimetembelewa na marafiki na hilo ni jambo ambalo pia ninalipenda sana kwa sababu ninapenda kushugulikia wageni Kwa mfano, ninaweza kuwapikia kahawa kwa nyumba, tukitazama runinga, tunafurahia mambo kama hayo, unajipata kwamba furaha ambayo tuko nayo, ya kuungana pamoja, na kukumbuka mambo ambayo, tuna umoja wake pamoja. Ama mambo ambayo tumeyapitia pamoja, yale matamanio tuko nayo kwa mda unaokuja, na mambo kama hayo.

Ninapenda kuandika sana sana kwa kutumia mkono na pia ninapenda kidogo kutumia kompyuta.Unapotumia kompyuta kuna mambo changamoto kadhaa ambazo unaweza pitia kwa sababu unaweza kuwa hauja, unaandika lakini umeme upotee na ukipotea unajipata kwamba umerudia ama umepoteza yale ambayo ulikuwa umeyanakili katika kompyuta Pia kompyuta yako inaweza haribika na kwamba ipoteze hiyo data yote ambayo ilikuwa mle ndani Lakini ninapoweza kuandika kwa mkono, ninaweza kuweka zile rekodi zangu katika faili na japo sitaweza kuzipoteza. Kwa mfano pia ninapoandika kwa mkono, ninaweza kuyaandika japo inachosha, ninapenda kuandika kwa mkono kwa sababu nina tamani sana kuona hati yangu hati yangu inapendeza mno na ninaona kwa pamoja kwamba sita ninafuatilia kila kitu ambacho kinafaa ninapotumia mkono. Nina changamoto ya kutumia kompyuta pia ni kwamba utaweza lazima ukuwe kwamba unajua kuitumia kama una masomo yake Lakini kama hauna elimu kuhusu kutumia kompyta utajipata kwamba hautaweza kuitumia jinsi inavyofaa. Kwa mfano utajipata kuna mahali umefuta kazi ambayo ulikuwa unafaa unafaa kuiweka katika mahali pa utaitumia baadaye. Pia unaweza kuwa utapata kompyuta ile inaweza pata virusi na kitupa virusi inaharibu data yako yote ambayo ilikuwa imenakiliwa katika kompyuta ile Lakini unapokuwa ukitumia mkono hautapoteza zile faili kwa sababu utaziweka zote kwa rekodi yako ambayo unazipanga pale ndani ya faili na faili unaweka mahali ambapo utaifikia na pia utaweza kutembea na faili vizuri kuliko kuwa umetembea na kompyuta. Kompyuta itachosha, wakati mwingina utapata ikianguka inaharibika. Na pia wakati mwngine utapata umeibiwa Kwa hivo unapoibiwa kompyuta, utapata umepoteza data ya kila kitu ambacho ulikuwa umekinakili mle ndani. Lakini ukitumia mkono faili si rahisi kuibiwa, na hata ikianguka, haita haribika. Wala, utaweza kuichukua vizuri, na uirudishe kwa mkono yako, na uweze kusafiri nayo vizuri sana. Haya unapotumia mkono, ukipata kutumia mkono wakati mwingine unapotafuta kazi. Ukijaribu kuandika nakala yako ambayo ni ya kutafuta kazi na barua ya kuomba kazi Ukiandika kutumia kompyuta hautapata kwa sababu wale ambao wanawaajiri wa kazi sana sana wanapenda kazi ambazo zimeandikwa kwa mikono Zimenakiliwa kwa hati yako wewe mwenyewe. Na lakini unapotumia kompyuta utapata kwamba wewe utakuwa umetolewa katika wale ambao wanang'ang'ania ile kazi na wewe utakuwa kinyang'anyiro kile cha kazi. Utakuwa umeondolewa, utakuwa ume umepoteza ile nafasi ya, ya kazi Lakini unapokuwa umenakili kazi yako na kuandika na kwa mkono Utapata kwamba utapata ile kazi na pia utaweza kuisafirisha katika vituo mbalimbali kwa sababu hakuna mahali ambapo utakatazwa kupeleka nakala yako ile ambayo umetumia kwa mkono Lakini huwezi nenda ukawapatia kompyuta wakae nayo ili watakapopata nafasi ya kazi wakupe, la hasha Lakini nakala ya mkono utaipata wakati wowote katika hali zozote Lakini tena unapopeleka nakala yako kutafuta kazi kwa mkono Unaweza iweka vizuri, uweke kwa bahasha, uende uwape, uende upeleke mahali kwingine uwape. Lakini huwezi ukawacha ile simu, huwezi ukawacha ile kompyuta yako, ukaiwacha katika nyumba ya mtu ama mahali unapo tafta kazi kwa sababu. Hicho ni kifaa utakacho kitumia na pia tena kina pesa zaidi. Na pia utakihitaji tena. Kwa hivyo, napenda sana kutumia mkono kuliko kompyuta.

Mafanikio ni njia ambazo unaweza faidika unapofanya jambo naam nimepata faida nyingi, ninapo fanya kazi, nimepata faida kadha na mafanikio moja ni kwamba ninaweza kujikimu kimaisha Unapokaa bila pesa, ama pia unapokaa bila aina yoyote ambayo unaitumia kujijenga Hautapata kuweza kuendelea katika maisha yako na pia kuyakimu maisha yako ya kila siku. Kwa mfano, unapofanya kazi, unaweza kupata pesa, na ukipata pesa, utaweza kujikimu hali ya kutokula, kunyua, na pia mavazi, pia kama unawatoto watasoma, na kwa hivyo maisha yanaendelea bila kusumbuka sana. Pia, faida nyingine ninaupata kazi ni nikwamba, ni naweza kushirikiana na watu tofauti tofauti. Ninapo ungana na watu tofauti tofauti, ninaweza kusoma kuhusu mambo mengi historia ya watu, ninaendelea kujua jinsi ya kutuokuulizingatiakuulizingatiangea na watu, njie pia unajua mambo ambayo hayafai wakati unapo kuwa kazini, na unazidi kujua kwamba yale ambayo unayoyafaa na unapopasa kukuwa kazini. Mafanikia mengine ya kuwa nininapo kuwa kazini ni kwamba, ninajiepusha kutokana na mambo ambayo hayana faida kimaisha. Kwa mfano, ninapoingia katika ulevi huo ni ulevi ambao unaleta maafa mengi katika mwili wako Unapata watu wamepata magonjwao. Unapata watu wengine, wamepata msongo wa mawazo umepata wengine kwamba wamepata mambo ambayo adi hayafai Lakini hapo kuwa kazini, ninakua mwelekeo wangu, umeelekea upane mmoja Nina mafanikio fulani Nina mambo ambayo ninayo yapanga ya muda na kwa hivyo, ninafanya bidii kuyafikisha na ya kuyafikia kwa sababu yale ni mambo ya tokayo nisaidia kwa muda unaokuja Pia, faida nyingine ya kuwa kwa kuwa kazini ni kwamba, unaweza kupata mambo ambayo haukuwa unaya jua ukayajua Kwa mfano, unajua katika nyanja mbalimbali Utajipata kwamba umeelewa zaidi kuhusu jambo ambalo haukuwa umelijua hapo mbeleni una kwanza unapata hekima ya jambu ambalo pia wewe mwenyewe haukuwa umelisomea haukuwa umepatana nalo katika maisha na mambo kama hayo Pia faida nyingine ya kazi ni kwamba inaweza kubadilisha mazingira ambayo nimeyazoea nikiwa nyumbani kwa muda mrefu, nitapata kwamba sinajambo lolote la kunipendeza kwa sababu nimezoea yale mazingira na ninapo ondoka kuenda kazini wakati mwingine ninatazama watu, ninapotazama magari, ninatazama mazingira, ninatazama hali ya anga, nitapatana na watu mbalimbali na kwa hivo, inakuja kunipa motisha kwamba ninafanya jambo mbalo linalofaa Kwa mfano kazi ni ya aina nyingi, unaweza kuwa unafanya kazi ofisini, unaweza kuwa unafanya kazi shambani, unaweza kuwa unafanya katika kilimo, unaweza kuwa unafanya katika, kuna ina nyingi za kazi Lakini kazi ambayo ninayo upenda sana na mafanikio kwamba ni kazi za kilimo Unapata kwamba unapata kilimo kinasaidia sana kujua unaleta chakula unasaidia nchi yako kuweza kuleta vyakula ambavyo wanavyo vitumia kila siku Pia unaweza kupata matunda na patuna ya aina nyingi kwa mwili Pia unaweza ukapata unafurahishwa wakati mazingira yako ya shamani ya kukatika ile hali ya kuwa katika kijani kimbichi, ya nafurahisha macho, ya napendeza, tina ya naleta afya nzuri. Wakati mimea inapotoa ile hewa ni ya kabondayoksaidi na wewe pia unarudisha ile hewa safi. Unajipata kwamba mwili wako unangaa, unakaa bila mashida mingi. Pia unapofanya kazi katika kilimo, unapata kwamba mwili wako, utakuwaumekua mwili ambao hauna maafa mengi kwa sababu unafanyisha mwili wako mazoezi, hivipunde, unafanyisha mazoezi, haujakaa tu pale umekaa, mwili wako kadidimia, mwili wako ukazoea tukukaa pale, unajifanya umepata mazoezi kwa sababu utatembea, wakati mwingine utashika vifaa ambavyo unavyo vitumia kazini na baada ya siku unapata kwamba umefanya mambo ambayo yanasaidia mwili wako.